Wakati ambapo mimi huwakaribisha wafanyi kazi wapya, mimi huwakaribisha kwa namna inayo wafanya wahisi kuthaminiwa. Ninawaweka wafanya kazi wapya kwa kuwakaribisha kwa tabasamu, ujumbe mzito washukrani. Ujumbe mzito washukrani kwa kujiunga nasi na kuelezea jinsi tunavyo tarajia kuishi pamoja kama familia ya kazi. Nafanya jitihada ya kuwapa maelezo ya wazi kuhusu utamaduni wa kampuni, maadili yetu na malengo ya timu. Ili wawe na mwanga wa jinsi kazi inavyofanyika hapa pia. Pia ninawaleta kwenye kikao chatimu ili wajuane na wenzao na kuhisi kama nisehemu ya familia. Pia ninawapa mtu wakuwasaidia kama rafiki au mshauri ili wasihisi upweke, ninawashirikisha kwenye muamko mzuri na pia ninawajulisha yote ambayo wanafaa kujua na kuwapa msukumo wakuendelea kujifunza na kuchangia.

Chakula ambacho mimi ninakipenda zaidi kinajulikana kwa lugha ya kimombo almaarufu kama pizza. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu yenye jibini na unaweza kuongeza viungo mbali mbali unavyopenda. Pia ninapenda pasta kwa sababu ni rahisi kupika inaweza kwenda na mchuuzi wa nyanya au jibini tele na ni chakula kinachonifanya nijisikie vizuri watu wengi pia hupendekeza sushi kwa ladha yake safi na mtindo wake wa kipekee. Na ni chakula kinachopendwa na wengi duniani. Ingawaje mimi sikipendi chakula hiki aina ya chakula kingine ambacho pia ni nakipenda. Ni kuku ambayo imekaangwa. Kwa sababu kwa tamaduni zetu kama waluya, sisi hupenda sana kuchinja na kupika kuku.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siezi kuishi bila ni simu ya rununu. Kifaa hiki kina nirahisishia kufanya shuguli nyingi za kila siku. Kina nisaidia katika mawasiliano kununua vitu kutafuta habari, ramani, benki, burudani na hata kazi. Aslimia kubwa ya watu husema wanaingia hali ya paniki pale simu yao inapopotea au betri inapokwisha na pia mimi ni miongoni mwa hao asilimia kubwa ya watu. Ninahisi kuwa siwezi kufanya kazi bila ya kuwa na simu yangu. Simu yangu ya rununu imekua kama kitambulisho, changu cha kila siku, vitu vyote vya muhimu vipo ndani yake. Hivi kwamba siwezi kukaa bila simu ya rununu.

Kibinafsi, mimi hulala kati ya saa saba hadi tisa kila siku kwani hii unisaidia kupumzika vizuri, kurejesha nguvu na kuboresha kumbukumbu na mutiririko wa mawazo. Kuhishi kwa usingizi wa sahizi, mara kwa mara kunaweza kusaidia hali ya afya kwa ujumla ikiwa nipamoja na ubora wa kufanya kazi kuyo, ubongo na viwango vya nishati vya siku mzima. Kwa hivyo, mimi kupenda kulala kwa masaa mengi ili niweze kupata muda maradufu wakupumzika na kutulia. Ndipo niweze kuamuka, nikiwa, nikoimara na niweze kufanya kazi vizuri siku inayo.

Mimi aina ya keki ambayo ninapendelea sana ni keki ya chocolate. Kwa sababu inaladha tamu ni tamu kupindukia na inapendeza kwa kila tukio. Iwe ni siku ya kuzaliwa au tamasha keki ya chocolate ni moja wapo ya aina za keki maarufu duniani inayopendwa na wengi. Naipenda haswa kutokana na mapishi na ladha yake nzuri Chocolate ambayo ninaipenda ni aina ya chocolate ya vanilla. Kwa sababu ni laini inakuwa na aroma nzuri na pia inakuja na vionjo tofauti. Unaweza kuongeza jibini matunda au siyagi ilikuboresha latha.